Kila asubuhi ninapoamka, jambo la kwanza ninalolifanya ni kutoa shukrani kwa mambo mafupi na kisha nakunywa glasi ya maji ya vuguvugu ili kuchangamsha mwili wangu. Baada ya hapo, mimi hupenda kufungua madirisha ili kuruhusu hewa safi iingie ndani ya chumba na kuanza kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha viungo kwa dakika kumi mpaka dakika ishirini hivi. Hali hii inanisaidia kuamka kikamilifu na kupata nguvu ya kuanza siku yangu kwa uchangamfu na umakini mkubwa. Baada ya mazoezi machache, mimi huelekea bafu na kuoga na kuandaa kiamshakinywa huku nikipitia orodha ya majukumu yangu ya siku ili kuhakikisha sichelewi wala kuwacha majukumu nje. Utaratibu huu unanipa mipangilio mizuri na kunifanya nijisikie mwenye tija tangu saa za kuanzia asubui. Kwangu mimi, asubuhi ni wakati muhimu wa kujiweka sawa kiakili, kimwili, ili kukabiliana na changamoto za siku kwa ujasiri na kwa furaha.

Kawaida, mimi hufua nguo zangu mara mbili kwa wiki. Hasa wakati wa wikendi na siku moja katikati ya wiki kama Jumatano hivi. Utaratibu huu unanisaidia kuhakikisha kuwa nina nguo safi za kuvaa wakati wowote bila kuruhusu lundo la nguo chafu kuongezeka sana na kuniletea uchovu mwingi. Napenda kufua asubuhi na mapema ili nguo zipate mwanga wa jua wa kutosha na kukauka kabla ya jioni kufika. Pia, kufua ni wakati wangu wa kufanya kazi ndogo za mikono, baada ya kukaa mbele za kompyuta kwa saa nyingi nikifanya kazi za mitandaoni. Inanipa na fasi ya kupumzisha akili na kufanya harakati za mwili ambazo ni muhimu kwa afya yangu. Kwangu mimi, kuwa na nguo safi na zilizopigwa pasi vizuri kunanipa ujasiri na kunanifanya nijisikie mwenye mpangilio mzuri katika maisha yangu ya kila siku.

Programu ninazo zitumia mara nyingi kila siku nizile zinazo nisaidia katika kazi zangu za mtandaoni na mawasiliano. Hasa, Whatsapp, Gmail na Google Chrome. Whatsapp ni muhimu sana kwangu kwa ajili ya kuwasiliana, haraka na marafiki, familia na hata wateja. Huku Chrome ikitumika kama dirisha la kufanya utafiti na kukamilisha miradi yangu ya freelancing. Bila programu hizi, ingekuwa vigumu kwangu kupanga siku yangu. Na kubaki na ufanisi unaohitajika katika mazingira ya kisasa na kidigitali. Pia mimi hutumia sana programu ya LinkedIn kwa ajili ya kutafuta fursa mpya ya kazi na kujiendeleza kitaaluma. Pamoja na programu za kijamii kama TikTok na YouTube kwa ajili ya kupata burudani na kujifunza ujuzi mpya. Ninapenda jinsi programu hizi zinavyo ingiliana vizuri kwenye simu yangu ya Nokia. Zikiniwezesha kubadilisha majukumu kwa haraka na kwa urahisi. Kwangu mimi, programu hizi si vifaa tu, bali ni sehemu muhimu ya maisha yangu inayoniwezesha kuwa na tija na uhusiano mzuri na ulimwengu.